Ndio, ninapenda kula samaki na sababu kubwa ni kwamba ni chakula cha asili na chakula ambacho hakijapandwa ama kuingizwa kemikali kama baadhi ya vyakula vingine tunavyokula kila siku. Samaki ni nyama nyeupe yenye protini safi na yenye afya. Ni rahisi kumengenya na inatoa nishati nzuri kwa mwili. Zaidi ya lishe yake, ninapenda ladha yake ya kipekee na nyepesi ambayo inafanya kula samaki kuwa furaha kila wakati bila kuchoka.

Tunda langu la kupendeza zaidi ni tikiti. Ninapenda sana tikiti kwa sababu ni baridi, freshi, na yenye maji mengi hasa wakati wa jua kali. Ladha yake tamu na yenye juisi hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuniburudisha sana. Pia, inanisaidia kwa kupa mwili wangu maji na inanifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Kula tikiti ni kama kujifunza na kujitunza. Na kujifurahisha kwa wakati mmoja.

Ninapenda kutumia muda wa familia yangu kwa kuunda kumbukumbu nzuri pamoja. Tunapokaa pamoja, napenda kushiriki mazungumzo, kucheka na kufanya shughuli ndogo ndogo kama kula pamoja, kutembea na kusherehekea matukio maalum. Pia, ninapenda kupiga picha na kurekodi nyakati hizi ili niweze kukumbuka baadaye. Kwangu, muda wa familia si tu kuwa pamoja kimwili, bali ni kuujenga kumbu kumbu zitakazobaki moyoni na kutu unganisha zaidi kwa muda mrefu.